Kuanza mradi mpya kazini huweza kuwa na changamoto zake ila ni vizuri kufahamu kufuatalia maagizo uliyoweka mbeleni ili miradi hiyo iwe ya manufaa na ya kwenda kwa upesi mradi huanza upya kazini kwa kujaribu kufuata kanuni zilizowekwa. Kuongelesha wanaohusika katika miradi hiyo kufanya hiyo kazi kwa uangalifu na pia kuelezea wakubwa ama walio juu yako jinsi kazi hiyo ungependelea aifanya bila kuleta mchanganyiko.

Ningependa kuelezea kuwa mimi huwa nakunywa chai na si kahawa chai naiandaa kwa kutumia majani, sukari na maziwa nachemsha maji kutumia gesi kwa dakika tano ama kumi na tano maji yakisha pa pa pa tunatia ndani majani kijiko kimoja na sukari vijiko vinne ikishachemka tunatilia muda yachemke kidogo alafu tunachunga kwa kichungi na kumimina kwenye vikombe kisha tunaikunywa chai hiyo.

Ninapenda kusafiri na kutumia GPS ambayo inapatikana kwenye map za Google. GPS hii inaweza kukupeleka katika sehemu yoyote tu ilimradi unaifuata. GPS pia ni rahisi kutumia nahitaji somo au akili yoyote ya kuenda kusomea GPS hiyo pia inaweza kutumika kwa mtu mwingine anaposambaziwa.

Jinsi ninavyosherehekea siku ya kuzaliwa. Sipendi kusherehekea kwa sababu mi huiona tu ni kama siku ya kawaida. Siku hii mimi hukaa tu na kufikiria. Jinsi nimeweza kufikia hiyo siku na nimepata kuwa miaka ngapi. Siku yangu ya kuzaliwa. Mimi hupenda tu kuiangalia kwa kalenda ila si kusherehekea.

Natumia njia tofauti tofauti kuwasiliana na watu kama hata kuongea nao macho kwa macho kutembea kwenda kuwasalimu kutumia rununu yangu ama kutumia mitandao ya kijamii kama vile facebook whatsapp na mitandao mengine ili kufanikisha mawasiliano na watu hata pia kutumia barua pepe.

Kuyakubali mabadiliko kazini kwani hakuna aliye na mpangilio hasa kwa mabadiliko yangekuja katika kazi mabadiliko ni hali yoyote ya aina yoyote kwa hiyo ni vyema kuyakubali mabadiliko hayo kuyashambulia na roho ya kukubali na kujihimiza kuwa unaweza kuyakubali hayo mabadiliko. Ingawa hata haya kufaidi ama yanaharibu mipango yako kazini.

Kujifurahisha wakati wa furaha mimi hupenda kutembea kuangalia vitu ambavyo vinafurahisha macho kujipiga picha na hata kutazama maeneo yanayovutia kwa mnato kujifurahisha wakati wa furaha pia naweza kunywa vinywaji vingi kama vile pombe ama vinywaji vile ambavyo havina madhara sana kwa afya mimi hujifurahisha wakati wa furaha kwa kujihisi mwenye utulivu na mwenye furaha.

Ningependa kujifundisha kuendesha gari, gari la, aina ya lori au mabasi kwani magari haya yana yanaweza kuendeshwa katika nchi yoyote bora kitu mtu anaujuzi kuendesha magari haya hilo ni jambo jipya ambalo nimekuwa nikitamani kujifunza. Tangia utotoni ni jambo ambalo nitajifunza hivi punde.